Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika ya thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Sikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.

Mimi hupanga wiki yangu ya kazi kwa kwanza kutathmini majukumu yote ninayopaswa kufanya. Kawahida hufanya hivi mwishoni mwa wiki au mwanzoni mwa wiki mpya. Wandika kazi zangu zote kwanzia zile muhimu zaidi hadi ndogo ili nijue kinachoe hitaji kipaumbele. Bada ya hapo hugawanya kazi hizo kulingana na siku za wiki. Kazi nzito au zinazo hitaji umakini mkubwa huzipanga mapema wakati nina nguvu nyingi. Hasa asubui. Kazi nye pesi huziacha kwa nyakati ambazo ninaweza kuwa nimechoka kidogo kama alasiri. Hi unisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi. Pia huweka muda malumu wa mapumziko. Ninaamini kuwa kupumzika ni muhimu ili kudumisha umakini na tija kazini. Kwa hiyo, huakikisha ninamuda wa kupumzika katia kazi na pia bada ya kazi ili kuepuka kuchoka kupita kiasi.

Ndiyo, napenda kupanda mlima kwa sababu ni shughuli inayochanganya mazoezi ya mwili, burudani na kujifunza kuhusu mazingira. Kupanda mlima hunisaidia kuwa karibu na maumbile, kupumua hewa safi na kuona mandhari nzuri ambazo hunipa utulivu wa mawazo. Napenda milima huhisi changamoto nzuri inayonifanya nijitahidi kimwili na kiakili. Inafundisha uvumilivu nidhamu na umuhimu wa kupanga vizuri kabla ya kuanza safari. Pia hunisaidia kuimarisha afya yangu kwa sababu ni mazoezi yanayohusisha mwili mzima. Zaidi ya hayo, kupanda mlima hunipa fursa ya kushirikiana na watu wengine. Mara nyingi hufanyika kwa vikundi, jambo linalosaidia kujenga urafiki, ushirikiano na mawasiliano mazuri, kushinda changamoto pamoja, huimarisha mshikamano.

Ndio napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu vizuri. Nikiwa nyumbani, ninaweza kuzingatia kazi bila kelele au usumbufu mwingi. Jambo linalonisaidia kuongeza ufanisi wangu. Kufanya kazi nyumbani, hunirahisishia kusawazisha maisha ya kazi na maisha binafsi. Ninaweza kupanga ratiba yangu kwa njia inayoniwezesha kukamilisha majukumu yangu na bado kupata muda wa kupumzika au kushughulikia mambo ya nyumbani. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo, ninatambua kuwa kufanya kazi nyumbani kunahitaji nidhamu binafsi. Ni muhimu kuweka muda maalum wa kazi, kuepuka visumbufu na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kufurahia faida za kufanya kazi nyumbani bila kuathiri ubora wa kazi.

Ndiyo napenda sana kuoga kwa maji ya moto na kwa kweli ni moja ya shughuli zinazonifurahisha zaidi kila siku. Kwa mwanzo kuoga kwa maji ya moto hunipa faraja ya kipekee mwilini. Hasa pale ambapo nimechoka kutokana na shughuli nyingi za kazi, shule au shughuli nyingine za kila siku. Baada ya siku yenye msongamano wa mawazo au harakati nyingi. Maji ya moto hunisaidia kupunguza uchovu wa misuli na kunifanya nihisi nafuu zaidi. Ni kama njia ya kutoa mzigo wa mwili na akili kwa pamoja. Pia, kuoga kwa maji ya moto, kunanifundisha umuhimu wa kujitunza. Sio tu furaha, bali pia ni njia ya kudumisha afya njema. Maji ya moto hunisaidia kuboresha mzunguko wa damu, kupunguza uchovu wa misuli na kufungua pole za ngozi. Jambo linalonisaidia ngozi yangu kuwa safi na yenye afya. Kwa hivyo, kuoga kwa maji ya moto ni tendo linaloongeza afya ya mwili na kunifanya nihisi vizuri kimwili. Zaidi ya hayo, wakati wa kuoga kwa maji ya moto, huwa ni wakati mzuri wa kutafakari. Huu ni muda wa binafsi ya ambapo, ninaweza kufikiria juu ya mambo ya kazi, shule au maisha yangu kwa ujumla. Hii hunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri, kupunguza msongowa mawazo na kuongeza amani ya ndani. Kwa kweli mara nyingi hupata mawazo au ufumbuzi wa matatizo wakati huu wa utulivu.

Kila jioni, napenda kula chakula chenye afya, chenye lishe bora na kinacho nipa nguvu mwilini baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kwa mfano, mara nyingi napendelea kula wali na mboga. Kwani hunipa protini, wanga na vitamini muhimu kwa mwili. Mboga pia, hunisaidia kudumisha afya ya ngozi na kuimarisha kinga ya mwili. Pili, napenda kuhakikisha chakula changu cha jioni ni si kizito sana ili niweze kulala vizuri bila usumbufu wa tumbo. Kwa hiyo, hujumuisha vyakula kama samaki, kuku au maharagwe pamoja na mboga na baadhi ya nafaka. Hii, hufanya chakula kuwa chenye usawa, wa lishe na rahisi kumeza. Zaidi ya hayo, napenda chakula cha jioni kiwe chenye ladha nzuri. Mara nyingi, huguswa na vyakula vya asili, vya kienyeji, kama vile ugali, sukuma wiki, viazi, au wali mweusi. Kwani hunifanya nijisikie karibu na tamaduni zetu. Hii pia hunipa furaha na kuridhika. Sio tu kwa lishe bali pia kwa hisia. Aitha, chakula cha jioni ni wakati mzuri wa kushirikiana na familia au marafiki. Mara nyingi, hula pamoja, tukijadiliana juu ya siku yetu. Kushiriki furaha na changamoto. Hii hufanya chakula kuwa si tu lishe ya mwili, bali pia lishe ya kiakili na kijamii. Kuna wakati pia napendelea kula pekee yangu ili kutafakari au kupumzika baada ya shughuli nyingi. Kwa ujumla, chakula cha jioni ninacho penda ni kile, kinachonipa lishe bora, chenye ladha nzuri na kinacho nisaidia kuimarisha afya yangu na kuleta amani ya ndani. Ni sehemu ya mwili ya maisha yangu ya kila siku na hunisaidia kuhitimisha siku vizuri.

Mimi ninapokuwa nimeanza kazi, hatua ya kwanza ni kupanga na kuandaa ratiba ya siku hiyo. Hii inamaanisha kuangalia majukumu yote ya siku, kupanga kipaumbele cha kila kazi na kuhakikisha naelewa ni nini kinachotakiwa kufanikishwa. Kwa kufanya hivi, ninaweka msingi wa siku yenye mpangilio mzuri na tija. Baada ya kupanga ratiba, napendelea kwanza na kazi ambazo ni muhimu zaidi au zinahitaji umakini mkubwa. Hii hufanya niwe na nguvu na akili safi kufanya kazi hizo bila usumbufu. Kwa mfano, ikiwa nina mradi wa muda mrefu au kazi nzito ya kufikiria, huwa napendelea kutaka mapema mchana au asubuhi wakati nikiwa na umakini zaidi. Pili, napenda kuangalia barua pepe au ujumbe muhimu kutoka kwa wenzangu au wateja. Hii husaidia kuona kama kuna jambo la dharura ambalo linahitaji kushughulikiwa mara moja. Kwa njia hii, si tu ninaanza siku kwa mpangilio bali pia inahakikisha hakuna jambo la muhimu linalosalia bila kufanyiwa kazi. Zaidi ya hayo, napanga muda wa mapumziko kidogo kati ya kazi. Hii ni muhimu ili kuhakikisha ninadumisha umakini na usiochoka mwilini na akili. Mara nyingi huanza siku kwa kunywa kikombe cha chai au maji. Kuangalia kalenda na kupanga vipaumbele vya kazi. Hii hufanya nitengeneze utaratibu mzuri wa kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla, ninapokuwa nimeanza kazi, hufanya mpangilio wa ratiba, kuangalia kipaumbele cha kazi, kushughulikia mambo ya dharura na kuhakikisha kuwa ninajipanga vizuri kwa siku nzima. Hatua hizi hufanya siku yangu ya kazi kuwa yenyi tija, mpangilio mzuri na yenye matokeo bora.

Kusubiri kwenye mstari mara nyingi ni jambo ambalo linahitaji uvumilivu na subira. Mimi ninajihisi kuwa na uvumilivu na fahamu kwamba kila mtu anapaswa kupata huduma kwa mpangilio wake. Lakini pia wakati mwingine huweza kuwa changamoto hasa pale mstari ni mrefu au kuna watu wengi wanaosababisha ucheleweshaji. Katika hali hizo, ninajitahidi kudumisha utulivu na sio kuchanganyikiwa na msongamano. Mara nyingi, ninatumia muda huu kwa njia yenye tija kwa mfano ninaweza kupanga mawazo yangu, kuangalia simu kwa haraka au hata kusoma kitu kidogo ikiwa inawezekana. Hii husaidia kupunguza hisia za kukasirika au kuchoka wakati wa kusubiri. Kwa njia hiyo, muda wa kusubiri unakuwa si mzigo bali ni fursa ya kufanya kitu kidogo cha manufaa. Zaidi ya hayo, kusubiri kwenye mstari kunanifundisha uvumilivu na heshima kwa wengine. Kuona watu wengine wanasubiri kama mimi kuna nisaidia kuwa na subira na kuelewa kwamba kila mtu ana haki sawa ya huduma.

Ndiyo, nilikuwa na ndege wa kufugwa nyumbani na uzoefu huu ulikuwa wa furaha sana na pia wa kujifunza mambo mengi. Ndege hizi ziliguswa sana na hali ya furaha na heshima tunazwa hapa. Kufuga ndege kunanifundisha uvumilivu kwani unahitaji kuwa makini kila siku. Kuhakikisha zinapata chakula cha kutosha, maji safi na mahali salama pa kuishi. Hii pia hunifundisha nidhamu, kwani hakuna kitu kinachoweza kufanywa bila mpangilio sahihi. Zaidi ya hayo, kufuga ndege kunatoa furaha na burudani. Ni jambo la kupendeza kuwaangalia ndege wakiruka, kucheza na kushirikiana na wenzangu wa ndege. Pia hufundisha unyenyekevu na upendo wa viumbe. Kwani unajua kila kiumbe ni muhimu na kinahitaji kutunzwa kwa makini. Hii hufanya unakuwa na hisia nzuri na faraja ya ndani kila siku. Kufuga ndege pia kunanifundisha uwajibikaji.

Kuna stadi nyingi ambazo ni muhimu kwa kazi yangu, lakini baadhi zinachukua nafasi kubwa zaidi. Kwanza kabisa, stadi ya mawasiliano ni muhimu sana. Hii ni pamoja ya uwezo wa kueleza mawazo kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa makini na kushirikiana kwa ufanisi. Bila mawasiliano mazuri, kazi inaweza kuwa changamoto na migongano inaweza kuongezeka. Kwa hiyo, mawasiliano ya wazi na yenye heshima husaidia kufanikisha kazi na kudumisha uhusiano mzuri kazini. Pili, stadi ya kupanga na kushughulikia muda ni muhimu, kufanikisha majukumu kwa wakati unahitajika, kuunda ratiba kipaumbele cha kazi na kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa mpangilio mzuri. Hii hufanya kazi yangu iwe na tija na kupunguza msongo wa mawazo au usumbufu usio wa lazima. Stadi hii pia hufundisha uvumilivu na nidhamu binafsi. Jambo ambalo ni muhimu sana katika mazingira ya kazi. Zaidi ya hayo, stadi ya ushirikiano na kazi ya timu ni muhimu sana. Kila mfanyikazi anaweza kuwa na wazo au ujuzi wake. Na kufanya kazi pamoja kwa heshima na mshikamano hufanikisha malengo ya pamoja. Kuwa tayari kusaidia wenzangu, kutoa msaada pale panapohitajika na kushirikiana katika miradi ni jambo linaloongeza ufanisi na kurahisisha kazi ya kila siku. Aidha, stadi ya kutumia teknolojia na zana za dijiti ni muhimu katika kazi ya kisasa. Hii ni pamoja na uwezo wa kutumia kompyuta, simu, programu za mawasiliano na zana za kazi mtandaoni. Kutumia teknolojia kunarahisisha kazi kuokoa muda na kuongeza usahihi katika majukumu ya kila siku. Kwa jumla, stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri kupanga na kushughulikia muda, ushirikiano na kazi ya timu. Pamoja na uwezo wa kutumia teknolojia. Stadi hizi hufanya kazi yangu kuwa yenye ufanisi, yenye tija na husaidia kudumisha mahusiano mazuri na wenzangu kazini.

Mimi binafsi napendelea kutumia upepo ukuliko ac. Ingawa zote zinafaida zake kulingana na hali ilivyo. Napenda upepo wa asili kwa sababu hunifanya nijisikie uhuru na karibu zaidi na mazingira. Upepo unapovuma hunipa hisia ya utulivu na faraja. Hasa wakati wa jioni au asubuhi ambapo hewa huwa safi. Pia hunisaidia kupumua hewa safi na kunifanya nijisikie nikiwa na nguvu zaidi. Zaidi ya hayo, upepo ni rafiki wa mazingira. Kutumia upepo wa asili hupunguza matumizi ya umeme na husaidia kuhifadhi mazingira. Hii ni muhimu kwangu kwa sababu ni naamini katika matumizi bora ya rasilimali na kulinda mazingira kwa ajili ya vizazi vijavyo. Pia upepo hunifanya ni jisikie uhuru zaidi.

Mimi hufuata timu mbalimbali za michezo, lakini hasa napenda kuangalia timu zinazojitahidi. Zina historia nzuri na zinatoa burudani kwa mashabiki. Kwa mfano, katika mpira wa miguu, napendelea kufuatilia timu zinazojulikana kwa mchezo ya kushindana kwa kiwango cha juu. Huchangia furaha ya mashabiki na mara nyingi hufanya mashindano kuwa ya kuvutia. Hii hufanya niwe karibu na michezo na kufurahia kila bao au mpira unaochezwa. Zaidi ya hilo, napenda timu ambazo zinacheza wenye ujuzi na nidhamu ya juu. Kutazama wachezaji wakifanya kazi kwa mshikamano, kuelewana kwa timu na kutumia mbinu za kustaajabisha, kunafurahisha sana. Hii pia hunifundisha thamani za nidhamu mshikamano na kujituma katika kila jambo unalofanya, sio tu kwenye mchezo. Pia napenda kufuatilia timu ambazo zinashirikiana na mashabiki wake, kutazama timu ikisherekea mafanikio na kushirikiana na mashabiki kunanipa hisia ya kuwa sehemu ya jamii kubwa. Ni jambo la furaha kuona wachezaji na mashabiki wakishirikiana na kuunda mazingira chanya ya burudani. Aidha, napenda timu ambazo zinahimiza ushindani wa kweli lakini kwa heshima. Si lazima timu ifanye kila wakati vizuri, lakini ni muhimu jinsi inavyoshirikiana na wenzake na inavyokabiliana na changamoto. Hii hunifundisha kuwa ushindani ni mzuri ikiwa unafanyika kwa heshima na maadili. Kwa ujumla, napenda kufuata timu ambazo hutoa burudani. Zinashirikiana, zina nidhamu na zina historia ya kuvutia. Kufuatilia timu hizi kunanipa, furaha, msisimko na funzo la thamani, muhimu ambazo zinaweza kutumika pia katika maisha ya kila siku.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya heshima na uwazi. Kwanza kabisa, ninajitahidi kusikiliza kwa makini kila kitu ambacho mtu anasema bila kukataa au kuingilia. Hii hufanya niweze kuelewa maoni yake kikamilifu na kuona kama kuna kitu ninachoweza kuboresha au kufanyia kazi. Kusikiliza kwa umakini kunanisaidia kuepuka kutenda kihisia au kuchukua maoni kama kinyume bali kuona kama fursa ya kujifunza. Zaidi ya hayo napokea maoni kwa mtazamo chanya. Hata kama maoni hayo ni changamoto au yanatokea kama ukosoaji. Huchukuliwa kama njia ya kuboresha ujuzi wangu, tabia au kazi yangu. Kwa hivyo, napokea maoni kwa akili wazi, nikijua kwa kila maoni ni fursa ya kujifunza na kukua kimfumo na kibinafsi. Pili, huuliza maswali kufafanua pale panapohitajika. Hii hunisaidia kuelewa kwa kina ni nini kilichokusudiwa na mwanzoni. Na kuhakikisha sina dhana zisizo sahihi. Kwa mfano, ikiwa maoni yanahusu kazi yangu, huuliza kwa upole ni hatua gani ninaweza kuchukua, kuboresha au kurekebisha. Hii hufanya maoni kuwa ya manufaa zaidi na yenye mwongozo wazi. Aidha napokea maoni kwa shukrani na heshima. Kuwashukuru wale waliotoa maoni, kunajenga uhusiano mzuri na kuonyesha kuwa ninathamini mawazo yao. Hii pia inahimiza wengine kuendelea kutoa maoni kwa wakati mwingine na kuunda mazingira ya kujifunza na kushirikiana. Kwa ujumla, napokea maoni kutoka kwa wengine, kwa uwazi, kusikiliza kwa makini, kuona kama fursa ya kuboresha, kuuliza maswali ya kufafanua na kushukuru. Njia hii hufanya maoni kuwa chachu ya ukuaji binafsi na kitaalamu na kunisaidia kuwa bora katika kazi na uhusiano na wengine.

Mimi napendelea kuamka na jua na pia kulala mapema kwa sababu mtindo huu hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa maisha na afya bora. Kuamka mapema kuna nipa muda wa utulivu kabla ya shughuli za siku kuanza. Wakati huo wa asubui hunipa nafasi ya kupanga siku yangu kutafakari na kujianda kisaikolojia kwa majukumu yanayo ni subiri. Kuamka na jua, hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na mawazo yaliyo wazi. Kuamka mapema pia, hunisaidia kuongeza tija asubui huwa na utulivu mwingi, kelele chache na usumbufu mdogo. Jambo linalo ni ruhusu kuzingatia kazi zangu muhimu. Kazi ninazo zifanya asubui, mara nyingi, hukamilika kwa haraka na kwa ubora mzuri zaidi. Hii hunipa hali ya kuridhika na kunifanya niendelee na siku nikiwa na ari. Kwa upande mwingine, kulala mapema ni jambo muhimu sana kwangu. Kulala kwa wakati hunisaidia kupata usingizi wa kutosha, jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Usingizi mzuri hunisadia kupunguza uchovu, kuboresha kumbukumbu na kudumisha hali mzuri ya kihisia. Pia hunifanya niamke nikiwa na nguvu na tayari kwa siku mpya. Kwa hiyo, napenda kuamka na jua kwa sababu ya utulivu na tija yake. Na pia napendelea kulala mapema ili kudumisha afya na mpangilio mzuri wa maisha. Kwa ujumla, mtindo huu kuamka mapema na kulala mapema hunisaidia kuwa na maisha yenye uianu, nidhamu na mafanikio zaidi katika shuguli zangu za kila siku.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kichina, kwa sababu ni lugha yenye historia ndefu na utamaduni wa kipekee. Kujua kichina, kunanifungua fursa ya kuelewa utamaduni wa Asia, tamaduni zao. Tamaduni za biashara na historia yao, hii ni muhimu sana. Kwani ulimwengu wa sasa unakuwa na kuunganishwa zaidi na kujua lugha ya kipekee kama kichina kunanisaidia kuungana na watu kutoka sehemu tofauti za dunia. Zaidi ya hayo, kujifunza lugha mpya kunapanua akili na kuboresha ujuzi wa mawasiliano. Lugha hufundisha namna ya kufikiria kwa njia tofauti na kuelewa mtazamo wa wengine. Kwa mfano, maneno fulani katika kichina hayana tafsiri moja kwa moja katika kiswahili. Jambo linalofundisha ubunifu na kufikiri kwa kina. Kujifunza kichina, kunanifanya nione dunia kwa mtazamo mpana na kunipanua uwezo wangu wa kimawazo na kijamii. Pili, kujifunza lugha kunanifungua fursa za kitaaluma na kazi. Kutokana na ukuaji wa biashara na teknolojia duniani, watu wanaojua lugha mbalimbali, wananafasi kubwa katika mawasiliano ya kimataifa, masoko ya kibiashara, na katika kazi zinazohususiana na utalii, teknolojia au maswala kimataifa. Kwa hivyo, kujifunza kichina kunaweza kunisaidia kupata fursa hizi katika siku za usoni. Aidha, kujifunza lugha pia kunanifurahisha na kunichangamisha akili. Ni changamoto ambayo hunifundisha uvumilivu, nidhamu na kujituma. Kujifunza maneno mapia, misemo na sarufi kunatoa furaha kubwa wakati, unapoanza kuelewa na kuzungumza kwa ufasaha. Hii hufanya kazi ya kujifunza lugha iwe ya kuvutia na yenye kuridhisha. Kwa ujumla, ningependa kujifunza kichina kwa sababu kunanifundisha utamaduni wa kipekee. Kunapanua mtazamo wangu, kunanisaidia kitaaluma na kunatoa changamoto ya kufurahisha kwa akili. Kujua lugha hii kunanifanya niwe na ujuzi wa kimataifa na kunipanua fursa katika maisha yangu ya badaaye.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa njia inayojumuisha familia, marafiki na mara nyingi ni hata jamii yangu. Kwanza kabisa sikukuu huwa ni muda wa kushirikiana na popendwa kusherehekea mafanikio au tukio fulani na kuunda kumbukumbu nzuri. Mara nyingi, familia yangu tunakusanyika nyumbani au mahali maalum, tukila chakula cha pamoja, kucheka na kushiriki hadithi au kumbukumbu za familia. Hii husaidia kujenga mshikamano na kuhisi upendo wa pamoja. Zaidi ya hapo, napenda kushirikiana katika shughuli maalum, zinazohusiana na sikukuu hiyo. Kwa mfano, ikiwa ni sikukuu ya kidini, napenda kushiriki sherehe za kanisa au misikiti, sala au maadhimisho, mengine yanayohusiana na imani. Ikiwa ni sikukuu ya kitaifa, napenda kushiriki katika sherehe za jamii, masherehe ya hadhara au shughuli za kijamii zinazofanyika kwenye maeneo ya umma. Hii hufanya sikukuu kuwa ya maana zaidi na ya kushirikisha kila mtu. Aidha, sikukuu huwa pia ni muda mzuri wa kutoa zawadi au kushirikiana kwa wema. Napenda kushiriki na wengine kwa kutoa zawadi, misaada au kutimiza maombi ya familia na marafiki. Hii hufundisha upendo, mshikamano na huruma kwa wengine. Jambo linaloongeza furaha na kuridhika ndani ya moyo wangu. Pili, napenda kutumia sikukuu pia kupumzika na kufurahia burudani ndogo. Hii inaweza kuwa kwa kucheza michezo, kuangalia sinema au kufurahia burudani nyingine ya kifamilia. Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie furaha na utulivu wa ndani. Kwa ujumla, napenda kusherehekea sikukuu kwa kushirikiana na wapendwa, kushiriki katika sherehe za kidini au kitaifa, kutoa zawadi na wema kwa wengine na pia kupumzika na kufurahia burudani. Njia hii hunifanya sikukuu iwe ya maana, yenye furaha na yenye kumbukumbu nzuri kwa maisha yangu na familia yangu.

Malengo yangu katika kazi yangu ni ya muda mfupi na ya muda mrefu. Yote yakiwa yamepangwa kuhakikisha ninaendelea kukua kitaaluma na binafsi. Kwanza kabisa, lengo la muda mfupi ni kufanya kazi yangu kwa ufanisi na kwa ubora wa hali ya juu. Hii inamaanisha kuhakikisha kwamba kila jukumu ninalopokea linafanyika kwa umakini. Kwa wakati unaofaa na liko sawa na matarajio ya wateja au waajiri, pata matokeo mazuri katika kila kazi, hunisaidia kujenga uaminifu na heshima kazini. Zaidi ya hayo, lengo langu ni kuongeza ujuzi wangu na kuendeleza stadi zangu. Kila kazi ni fursa ya kujifunza mbinu mpya, kutumia teknolojia mpya na kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano, kupanga na kushirikiana na wengine. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuwa mfanyikazi bora na mwenye tija zaidi kwa timu na kampuni niliopo. Pili, malengo yangu ya muda mrefu ni kupanda cheo au kupata nafasi ya uongozi. Hii hufanikishwa kwa kujituma, kuonyesha nidhamu, uvumilivu na uwezo wa kushirikiana na wenzangu. Kupata nafasi ya uongozi, kunanipa fursa ya kuchangia maamuzi, makubwa, kusaidia wengine kukuwa na kufanya tofauti kubwa katika mafanikio ya timu au shirika. Aidha, lengo langu ni pia kuhakikisha kuwa kazi yangu inakuwa na maana na inachangia jamii kwa namna fulani. Napenda kuona kazi ninayofanya ikisaidia wengine. Iwe kwa kuboresha huduma, kutoa elimu, au kusaidia watu kupata suluhisho la matatizo yao. Hii hunifanya nijisikie kuridhika na kuwa na furaha katika kazi yangu. Kwa ujumla, malengo yangu kwa kazi yangu ni kufanya kazi kwa ubora, kuendeleza ujuzi wangu, panda cheo au nafasi ya uongozi, na kuhakikisha kazi yangu, inakuwa na maana na inachangia wengine. Malengo haya, unisaidia kuwa mfanyi kazi bora, mwenye tija na anayejitahidi kila siku kufanya vizuri zaidi.

Maishani nimejifunza hekima nyingi zinazohusu jinsi ya kuishi kwa utulivu, kuheshimu wengine na kujitengenezea mafanikio kibinafsi na kitaaluma. Moja wapo ya hekima kubwa ni kwamba uvumilivu ni muhimu sana. Kila jambo lina changamoto zake. Na mara nyingi matokeo mazuri yanahitaji subira na juhudi zisizo za haraka. Hii inafundisha kuwa si lazima kushughulikia kila tatizo mara moja, bali kuchukua muda kufikiri kwa makini na kufanya maamuzi yenye busara. Zaidi ya hapa, nimejifunza kwamba heshima na mawasiliano mazuri na wengine ni msingi wa uhusiano mzuri na mafanikio. Kushirikiana kwa heshima, kusikiliza maoni ya wengine na kuthamini jitihada za wengine kuna jenga, mazingira yenye mshikamano na urafiki. Siyo tu kazini bali pia katika maisha ya kila siku. Hii hekima imenifundisha kuwa kila mtu ana thamani yake na kila mawazo yana umuhimu. Pili, nimejifunza kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza. Hakuna mtu anaekamilika na kila tukio nzuri ya mbaya ni fursa ya kujifunza na kukua. Badala ya kuogopa, kushindwa au kukosa, nimejifunza kuchukulia kama funzo na kutumia hekima hiyo kufanya maamuzi bora katika siku za usoni. Hii imenisaidia kuwa na mtazamo chanya na kuendelea kuwa na uthubutu katika kila jambo ninalolifanya.

Ninapo furahia kwa nyumbani, napenda kufanya mambo yanayo nipa utulivu na furaha ya ndani. Kwanza kabisa, napenda kupumzika na kujipa muda wa kujijenga na kelele na msongo wa maisha ya nje. Mara nyingi, hukaa kimya kwa muda, nikisikiliza muziki, ninaupenda, au nikitazama kipindi au filamu, ninayoipenda. Hii hunisaidia kupunguza mawazo na kujisikia huru. Pia napenda kufanya shughuli ndogo ndogo za nyumbani, ambazo hunifanya nijisikie nikiwa na uthibiti wa mazingira yangu. Hii inaweza kuwa kupanga nyumba, kusafisha kidogo au kupika chakula ninacho kipenda. Kupika hasa hunipa furaha kwa sababu huniruhusu kuwa mbunifu na kujitunza mwenyewe. Kuona nyumba ikiwa safi na yenye mpangilio hunifanya nijisikie amani zaidi. Zaidi ya hapo, ninapo kuwa nyumbani na nikiwa na furaha, napenda kujifunza au kufanya mambo yanayo, niongezea, maarifa. Hii inaweza kuwa kusoma vitabu, kuangalia video za kielimu, au kujifunza stadi mpya kupitia mtandao. Nyumbani hunipa mazingira salama na utulivu ya kujifunza binafsi bila shinikizo. Aidha, napenda kuwasiliana na familia au marafiki nikiwa nyumbani. Hii inaweza kuwa kupitia mazungumuzo ya simu, ujumbe au video. Kushirikiana nao, huniongezea furaha na hunifanya nijisikie kwa sehemu ya watu ninao wajali. Kwa ujumla, ninapo furahia kuwa nyumbani, napenda kupumzika, kufanya shughuli ndogo za kujitunza kujifunza mambo mapya na kuwasiliana na wapendwa wangu. Nyumbani hunipa amani faraja na nafasi ya kuwa mimi mwenyewe.

Ninakumbuka mwalimu ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa kwangu shuleni. Si tu kwa masomo bali pia kwa maadili na nidhamu. Mwalimu huyu alikuwa mwalimu wa kiswahili. Na nilimpenda kwa sababu alikuwa na njia ya kipekee ya kufundisha. Alikuwa mkweli, mwenye uvumilivu na aliweka mazingira mazuri ya kujifunzia kwa kila mwanafunzi. Alitufundisha sio tu maneno na sarufi bali pia umuhimu wa mawasiliano, mazuri, heshima na mshikamano kati yetu kama wanafunzi.

Ninapokabiliana na tatizo kazini, huchukua hatua kwa utaratibu na kwa mpangilio ili kuhakikisha tatizo linafanyiwa kazi kwa ufanisi na bila kusababisha msuguano zaidi. Kwanza, ninachukua muda wa kuelewa tatizo kikamilifu, hii inahusisha kuchunguza sababu ya tatizo, kuzungumza na wale walioathirika na kukusanya taarifa zote muhimu kwa njia hii. Ninaweza kuona tatizo kwa namna halisi na sio tu dalili zake za juu. Baada ya hapo, hufikiria suluhisho zinazowezekana napenda kuangalia njia zote zinazoweza kutumika kuzingatia faida na hasara za kila njia na kuamua ni njia ipi bora zaidi kulingana na mazingira na rasilimali zilizopo. Mara nyingi, napendekeza suluhisho kwa kutumia hoja za kimfumo na ushahidi ili kuhakikisha kuwa maamuzi ni ya busara na ya kuaminika. Zaidi ya hapo, napenda kushirikiana na wenzangu au timu katika kutatua tatizo, ushirikiano husaidia kupata mitazamo tofauti, mawazo mapya na suluhisho bora zaidi. Kwa ujumla, ninashambulia tatizo kazini kwa kuelewa tatizo kikamilifu, kufikiria suluhisho mbalimbali, kushirikiana na wenzangu na kutekeleza hatua kwa umakini. Njia hii hufanya tatizo lifanyiwe kazi kwa ufanisi na hufundisha nidhamu, uvumilivu na mbinu za kushughulikia changamoto kwa busara.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia iliyo wazi, yenye heshima na inayojenga uelewano mzuri. Kwanza kabisa, ninaamini mawasiliano bora huanza na kusikiliza. Ninapozungumza na mtu, napenda kumsikiliza kwa makini ili kuelewa anachomaanisha, hisia zake na mtazamo wake. Kusikiliza hunisaidia kujibu kwa busara na kuepuka kutoelewana. Pia, napenda kuwasiliana kwa mazungumzo ya ana kwa ana, pale inapowezekana. Njia hii, hunipa nafasi ya kuona lugha ya mwili, sauti na hisia za mtu. Jambo linalonisaidia kuelewana kwa haraka na kwa undani zaidi. Mazungumzo ya ana kwa ana, hujenga uaminifu na mahusiano mazuri. Hasa kazini au katika maisha ya kijamii. Hata hivyo, ninatumia pia njia ya kidigitali kulingana na mazingira. Napenda kutumia simu, ujumbe wa maandishi, barua pepe, au mawasiliano ya video pale inapohitajika. Njia hizi hunisaidia kuwasiliana kwa haraka na kwa ufanisi. Hasa pale umbali unapokuwa kikwazo. Katika mawasiliano ya kidigitali, huhakikisha ujumbe wangu uko wazi, mfupi na una heshima ili kuepuka tafsiri tofauti. Aidha, napenda kuwasiliana kwa njia chanya na yenye huruma. Ninajitahidi kutumia maneno yanayojenga kuepuka lugha kali na kuonyesha uelewa kwa wengine. Hii hunisaidia kujenga mahusiano mazuri na kudumisha mazingira yenye amani. Iwe ni kazini, nyumbani au katika jamii. Kwa ujumla, napenda kuwasiliana kwa kusikiliza kwa makini, kuzungumza wazi na kwa heshima. Kutumia njia sahihi kulingana na mazingira na kuonyesha uelewa kwa wengine. Njia hii hunisaidia kujenga uaminifu, kuelewana vizuri na kudumisha mahusiano, mazuri na watu. Nao kutana nao katika maisha ya kila siku.

Kwa ujumla, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwa tahadhari na kwa njia ya heshima. Ninaamini siasa ni sehemu muhimu ya maisha ya jamii, kwa sababu huathiri maendeleo, uchumi, elimu na maisha ya kila siku ya watu. Kuzungumza kuhusu siasa, unisaidia kuelewa kinachoendelea katika nchi yangu na duniani. Na kunanipa fursa ya kujua maoni na mitazamo tofauti ya watu wengine. Hata hivyo, napendelea kuzungumza kuhusu siasa kwa njia ya kujenga na yenye lengo la kuelewana, sio kubishana au kugombana. Ninapozungumza kuhusu siasa, napenda kusikiliza wengine kwanza, kuelewa wanachokiamini na kuheshimu maoni yao hata kama yanatofautiana na yangu. Ninaamini kila mtu ana haki ya kuwa na mtazamo wake na mazungumzo ya siasa yanapaswa kuleta uelewa siri mgawanyiko. Pia napendelea kuzungumza kuhusu maswala ya kisera kwa ujumla, kama vile maendeleo ya jamii, haki za binadamu, elimu na huduma za afya, badala ya kushabikia mtu au chama fulani. Kwa kufanya hivyo, mazungumzo yanakuwa na manufaa zaidi na yanahusu maslahi ya watu wengi. Hii hunisaidia kujifunza na pia kuchangia mawazo yanayoweza kusaidia jamii kuboresha hali zake. Aidha, ninajua kuwa si kila mtu au kila wakati ni sahihi kuzungumza siasa. Kuna mazingira ambayo mazungumzo ya siasa yanaweza kuleta mvutano au kuto kuelewana. Asa kama watu hawako tayari kusikilizana. Katika hali kama hizo, napendelea kubaki kimya au kubadilisha mada ili kudumisha amani na mausiano mazuri. Kwa ujumla, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa njia ya busara, yenye heshima na inayolenga jenga uelewa. Ninaamini mazungumzo ya siasa yanaweza kuwa na manufaa ma makubwa endapo yatafanywa kwa hekima, uvumilivu na nia njema ya kuelewana na kuboresha jami.

Ninapo kabiliana na makosa kazini, huchukua hatua kwa utaratibu na kwa utulivu ili kahakikisha tatizo linaeleweka vizuri na linatambulika chanzo chake. Nakisha kufanyiwa suluhisho kwa ufanisi. Kwanza kabisa napunguza hisia za kuchukizwa au hasira na kwangalia makosa kwa mtazamo wa kweli. Hii hufanya niweze kuchambua kilicho tokea bila kuchukua hatua kihisia na kuona ni hatua gani za kurekebisha zinahitajika. Baada ya hapo napitia makosa kwa kina hii inahusisha kubaini ni lini na kwanini makosa.

Kwa kawaida nafanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi. Asubuhi hunipa utulivu, nguvu mpya na uwezo mzuri wa kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Baada ya kuamka na kujipanga, akili yangu huwa wazi na tayari kufikiria kwa kina. Jambo linalonisaidia kushugulikia kazi zinazohitaji, umakini mkubwa na maamuzi muhimu. Wakati wa asubuhi pia, huwa na kelele chache na maingiliano machache. Hasa kabla shuguli nyingi za siku kuanza. Hii huniruhusu kupanga vipaumbele, vyangu, kuweka ratiba ya kazi na kuanza na kazi muhimu zaidi. Kufanya kazi muhimu mapema, hunipa hali ya kuridhika na kunipa motisha ya kuendelea na majukumu mengine kwa ufanisi. Hata hivyo, ninapofikia mchana, bado ninaweza kufanya kazi vizuri. Hasa kazi zinazohitaji ushirikiano au mawasiliano na wengine. Mchana huwa mzuri kwa mikutano, majadiliano au kazi zinazohusisha timu kwa sababu watu wengi huwa tayari na wanapatikana. Inga nguvu huwa zimepungua kidogo, ikilinganishwa na asubuhi. Bado ninaweza kuwa na tija kwa kupanga kazi vizuri. Jioni napendelea kufanya kazi nyepesi au kupanga mambo ya siku inayofuata. Joni huwa mzuri kwa kutafakari kazi niliyofanya, kurekebisha mambo madogo na kupanga malengo ya kesho. Hii unisaidia kufunga siku kwa utaratibu na kujiandaa kwa siku inayofuata kwa utulivu. Kwa ujumla, nafanya kazi vizuri zaidi ya asubuhi kwa sababu ya nguvu na umakini mkubwa. Lakini pia hutumia mchana na jioni kwa kazi maalumu kulingana na kiwango cha nguvu na mahitaji ya kazi. Kupanga kazi kulingana na wakati wa siku hunisaidia kuongeza ufanisi na ubora wa kazi ninayofanya.

Ndiyo, napenda kutembea kwa migu kwa sababu ni shuguli raisi, lakini yenye manufaa mingi kwa mwili na akili. Kutembea hunipa nafasi ya kupumua hewa safi, kuona mazingira yanayo nizunguka na kujitenga kidogo na shuguli nyingi za kila siku. Ninapo tembea hasa asubui au jioni, uhisi utulivu na amani ya ndani, inayo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo, kutembea kwa miguu kuna faida kubwa kiafya, unisaidia kuimarisha mwili, kuboresha mzunguo kwa damu na kudumisha afya ya moyo. Ni aina ya mazoezi ambayo ya hayaitaji vifaa maalumu, lakini bado usaidia kuimarisha afya kwa ujumla kwa sababu hii napendelea kutembea kama njia raisi ya kujitunza kiafya. Pia napenda kutembea kwa migu kwa sababu hunipa muda wa kufikiria na kutafakari. Wakati mwingine hutembea peke yangu, nikifikiria mipango yangu, malengo au mambo muhimu ya maisha. Wakati mwingine utembea na rafiki au mwana familia, tukizungumza kwa utulivu bila haraka. Hii ufanya mazungumzo yawe ya kina na yenye maana zaidi. Haitha kutembea unifanya nijihisi uhuru na karibu zaidi na mazingiria ya asili. Kuona miti, barabara au mandhari ya kawaida unifanya kuthamini mazingira na maisha ya kila siku. Ni njia nzuri ya kuondoa uchovu wa kukaa mahali pamoja kwa muda mrefu. Hasa baada ya kufanya kazi nyingi zinazo hitaji kukaa. Kwa ujumla, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunisaidia kiafya, hunipa utulivu wa akili, huniruhusu kutafakari na kunifanya nijisikie uhuru na mwenye nguvu. Ni shuguli rahisi lakini yenye mchango mkubwa katika ustawi wangu wa kila siku.

Ndiyo, napenda mvuwa kwa sababu inalete isi ya utulivu na ubaridi ambao unifunya nijisike vizuri. Ninabo sikie sauti ya matone ya mvuwa yakidondoka hasa nikiwa nyumbani au mahali tulivu. Hunipa amani ya ndani na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Mvuwa ina uwezo wa kubadilisha hali ya hewa na isi ya kwa njia chanya. Zaidi ya hapo, mvuwa ni muhimu sana kwa maisha. Inasaidia ukwaji wa mimea, kilimo na upatikanaji kwa wa maji safi. Napo ona mvuwa ikinyesha, nafikiria kuhusu wa kulima na jinsi mvuwa inavyo saidia mazao kukuwa na kusaidia uchumi wa jami. Hii unifanya kutamini mvua kama baraka muhimu katika maisha ya kila siku.

Kwa kawaida, ninajitahidi kunywa maji ya kutosha kila siku ili kudumisha afya yangu. Kwa wastani, nakunywa kati ya lita mbili hadi tatu za maji kwa siku kulingana na shughuli ninazofanya na hali ya hewa. Nikiwa na shughuli nyingi au hali ya hewa ya joto, huongeza kiwango cha maji ninayo kunywa ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Ninaweka mpangilio wa kunywa maji siku nzima badala ya kunywa kwa wingi mara moja. Asubuhi mara nyingi huanza siku kwa kunywa glesi ya maji ili kuamsha mwili baada ya usingizi.

Kazi ninayethamini zaidi ni ile inayotoa mchango chanya kwa maisha ya watu na jamii kwa ujumla. Kwangu kazi yenye thamani sio tu ile inayolipa mshahara bali ni ile inayofanya nione. Maana ya juhudi zangu na kunipa kuridhika binafsi. Kazi ambayo inaniruhusu kusaidia wengine kushirikiana nao na kuona matokeo chanya ya kazi yangu. Hunifanya nijisikie fahari na kujituma zaidi. Nathamini sana kazi inayohusisha uaminifu, uwajibikaji na heshima. Kazi ambayo inanifanya nitumie ujuzi wangu kwa njia halali na yenye manufaa hunipa amani ya moyo. Pia inathamini kazi inayotoa fursa ya kujifunza na kukua kwa sababu inisaidia kuendeleza uwezo wangu na kuwa mtu bora zaidi kitaaluma na kibinafsi. Zaidi ya hayo, ninayothamini kazi inayofanyika katika mazingira yenye mshikamano na mawasiliano mazuri. Kufanya kazi na watu wanaoheshimiana, wanaosaidiana na wana lengo la pamoja hufanya kazi iwe rahisi na yenye furaha. Mazingira mazuri ya kazi huniongeza motisha na kunifanya niwe tayari kutoa mchango wangu kikamilifu. Aidha, ninathamini kazi inayozingatia usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Kazi inayoniruhusu kuwa na muda wa familia kupumzika na kujitunza hunifanya niwe na afya bora ya mwili na akili. Usawa huu hunisaidia kuwa na tija zaidi kazini na pia hufurahia maisha nje ya kazi. Kwa ujumla, kazi inayoithamini zaidi ni ile yenye maana, inayochangia ustawi wa wengine, inayotoa fursa ya kujifunza na kukua. Inayofanyika katika mazingira yenye heshima na usawa. Kazi ya aina hii hunifanya nijisikie kuridhika mwenye motisha na mwenye malengo ya kuendelea kufanya vizuri zaidi.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale yaliyo jikita katika ujuzi wa vitendo na mwasiliano kazini. Mafunzo haya yalinisaidia kuelewa siotu jinsi ya kutekeleza majukumu yangu. Bali pia namna ya kufanya kazi kwa ufanisi ndani ya timu na kushirikiana vizuri na watu tofauti. Kupitia mafunzo haya, nilijifunza umuhimu wa mawasiliano wazi kusikiliza kwa makini na kutowa mrejesho kwanjia yenye heshima. Zaidi ya hapo, mafunzo yanayuhusu usimamizi wa muda na upanga ji wa kazi ya menisaidia sana. Mafunzo haya yalinifundisha jinsia kupanga vipa umbele, kweka malengo yanayo tekeleza na kugawanya kazi kwa hatuwa ndogo ndogo. Hii imenisaidia kuongeza tija, kupunguza msongo wa mawazo na kuakikisha kazi zinafanyika kwa wakati kwa ubora unuotarajiwa. Pia mafunzo yanayo usiana na matumizi ya teknolojia na zana zaki digitali ya mekua muhimu sana kupitia mafunzo haya. Nilijifunza kutumia programu na mifumo mbali mbali inayo rahisisha kazi, kuboresha mawasiliano na kuungezo ufanisi. Ujuzi huu umenifanya niwe mwepesi wa kujifunza mfumo mipia na kuenda na mababadiliko ya teknolojia kazini. Haitha, mafunzo kuhusu kushugulikia changamotoro na kutatua matatizo ya menisaidia kukua kitaaluma. Mafunzo haya, yalinifundisha na mna ya kuchambua matatizo kwa utulivu, kutafuta suluhisho kwa ushirikiano na kujifunza kutokana na makosa. Hii imenijenga kua mtu mwenye uvumilivu, anaye jifunza haraka na anaye weza kukubaliana na mabadiliko kazini. Kwa ujumla, mafunzo ya kazi yanaeo ni saidi ya zaidi ni yale ya mawasiliano kazini, simamizi wa moda, matumizi ya teknolojia na utatuzi wa matatizo. Mafunzo haya yamenijengea, ya menijenga kuwa mfanyi kazi mwenye ufanisi, anejiyaamini na alietaere kukabiliana na changamoto za mazingira ya kazi ya kisasa.

Kwa kawaida siendi maktaba kila siku lakini hujitahidi kwenda mara kadhaa kulingana na mahitaji yangu ya kusoma au kufanya utafiti. Kwa wastani naweza kwenda maktabani mara moja au mbili kwa wiki. Hasa ninapohitaji mazingira tulivu ya kusoma kuandaa kazi au kutafta taarifa maalum maktaba hunipa utulivu na nidhamu ya kuzingatia masomo au kazi bila usumbufu mwingi. Ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi, ninaweza kwenda maktabani mara chache zaidi, labda mara moja kwa wiki, au hata mara moja kwa mwezi. Hata hivyo ninapotaka kuzingatia kwa kina au kuanda kazi muhimu. Huona maktaba kuwa mahali bora kuliko nyumbani au maeneo mengine yenye kelele.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Na pia ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Napenda aina tofauti ya ngoma kulingana na mazingira. Wakati mwingine ngoma za kisasa. Na wakati mwingine za asili kwa sababu zina ujumbe na utamaduni. Zaidi ya burudani kucheza ngoma hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili na kujenga kujiamini. Hata kama si mtaalamu ninafurahia sana kucheza kwa ajili ya kujiburudisha.

Napenda kusafiri na kutumia GPS zaidi ya ramani za karatasi kwa sababu GPS hufanyo usafiri kuwa rahisi, salama na wenye ufanisi zaidi GPS inatoa mwelekeo kwa moja kwa moja. Na inanikumbusha wakati wa geuka au kubadilisha njia jambo ambalo linapunguza msongo na kuchanga nyikiwa wakati ninasafiri mahali mapya. Hii ni muhimu sana hasa pale ninapo kuwa safarini mbali na maeneo niliyo ya fahamu au nikiwa na ratiba ya haraka. Zaidi ya hapo, GPS inafanyo usafiri kuwa wa haraka na wa kupanga vizuri. Inaonyesha njia mbadala ikiwa kuna msongamano wa magari au barabara zimekumba. Jambu linalo nisakuwa ninaweza kufika marudio yangu kwa muda mfupi. Kwa kutumia GPS, ninapunguza muda wa kusubiri, kuongeza ufanisi na kuepuka matatizo yanayo weza kutokea kwenye njia zisizo julikana. Pili, GPS pia hunipa hisia ya usalama ninapo fanya safari nikiwa peke yangu au mahali sijaijua. GPS hufanya nijisikie kuwa nipo salama kwa sababu inatuwezesha kuona njia maeneo ya karibu na hata huduma kama benki, maduka au vituo vya afya. Hii ni muhimu sana, kwani usalama wakati wa kusafiri ni kipaumbele kikubwa. Hata hivyo, napenda pia kutumia ramani za karatasi mara nyingine. Hasa kwa safari za mbali au pale GPS haiwezi kufanya kazi kwa sababu ya ishara duni. Ramani hunifundisha uvumilivu mbinu za kupanga na hutoa mtazamo mzuri wa eneo kwa jumla. Lakini kwa urahisi, haraka na usalama. GPS ndicho chaguo langu la kwanza. Kwa ujumla, napenda kutumia GPS kwa usafiri kwa sababu hufanya safari kuwa rahisi, salama na yenye ufanisi. Ingawa ramani za karatasi zinathamani, GPS ina nikumbusha umuhimu wa teknolojia katika maisha ya kila siku na jinsi inavyo rahisisha maisha yetu.

Nasomea habari mtandaoni kupitia vyanzo mbalimbali ambazo ninaweza kuaminika na vinavyo nisaidia kupata taarifa sahihi na za haraka. Kwanza kabisa hutumia tovuti za habari zinazo julikana kwa kutoa taarifa za kitaifa na kimataifa. Tovuti hizi hutoa taarifa zinazo sasishwa mara kwa mara. Jambo linalo ni nisa kuwa ninaweza kufuatilia matukio muhimu yanayoendelea nchini na duniani kwa wakati unaofa. Zaidi ya hapo ninatumia mitandao ya kijamii kama chanzo cha kupata taarifa lakini kwa tahadhari kubwa. Mitandao kama Twitter, Facebook na Instagram hufanya niweze kufuatilia matukio ya haraka lakini mara zote nakagua tarifa kutoka vyanzo rasmi kabla ya kuziamini. Hii hunifundisha umuhimu wa kuchambua habari na kuepuka taarifa zisizo sahihi ambazo zinaweza kusambazwa haraka mtandaoni. Pili, hutumia programu za habari kwenye simu yangu. Programu hizi hunipa taarifa zilizopangwa kwa. Mada zinazo pendelea. Kama, kama vile siasa, uchumi, teknolojia au afya. Kupitia programu hizi, napata habari zinazoni faa kwa haraka na kwa urahisi. Huku nikipata taarifa zilizo jumuisha kwa muundo, unao ni faa. Jambo linaloongeza ufanisi wa kupata habari. Aidha, nasomea pia makala za uchambuzi kutoka kwa waandishi wa habari wenye ujuzi na taasisi zinazo julikana. Aina hii ya maudhui hunipa mtazamo wa kina, sio tu vichwa vya habari. Kuangali uchambuzi hunifundisha jinsi ya kuelewa maswala kwa undani. Kuchambua sababu na matokeo na kujenga mtazamo wa busara kuhusu matokeo ya nayoendelea. Zaidi ya hayo nasomea habari mtandaoni pia kwa sababu hunisaidia kukaa katika nafasi tulivu na kujifunza kwa wakati wangu. Nikiwa nyumbani au mahali pengine tulivu, ninaweza kuchambua habari kwa makini kuandika maoni yangu au kujifunza zaidi kuhusu mada zinazo vutia. Hii inaniwezesha kuwa na uelewa mzuri na matukio mbali mbali na sio tu kupata taarifa za haraka. Kwa ujumla, nasomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazoaminika. Mitandao ya kijamii kwa tahadhari programu za habari na makala za uchambuzi kutoka kwa waandishi wenye ujuzi. Njia hi hunisaidia kupata taarifa sahihi za haraka na zenye maana. Huku ikinisaidia kuelewa matukio ya dunia kwa kina na mtazamo mpana.

Kwa ujumla, napendelea hali ya baridi zaidi ya joto, kwa sababu baridi hunipa hisia ya utulivu, faraja na hunisaidia mwili na akili kufanya kazi kwa ufanisi. Katika hali ya baridi, mwili hushugulikia joto vizuri na mara nyingi huhisi raha zaidi. Hasa pale ninapokuwa nikifanya kazi, kujifunza au kupumzika. Baridi pia hunisaidia kulala vizuri kwani mwili hupata joto halisi na usingizi huja kwa amani zaidi. Zaidi ya hapo napenda baridi kwa sababu hufanya shuguli za kila siku kuwa rahisi. Kwa mfano, kwenye baridi ni rahisi kuendesha kazi za nje kama kutembea, kufanya mazoezi au kushugulika na shuguli mbali mbali bila kuhisi uchovu haraka kutokana na joto. Hii inafanya baridi kuwa chaguo zuri la maisha ya kila siku kwa kuwa inasaidia kudumisha nguvu na tija. Pili, napenda baridi kwa sababu inahusiana na mavazi mazuri na mitindo. Hali ya baridi hufanya mtu atoe mwonekano wake vizuri kupitia mavazi ya tabia, nguo za rangi nzuri na mitindo ya kisasa. Kwa hivyo, si tu baridi ni bora kiafya, bali pia hufanya mtu ahisi, vizuri na kujiamini. Hata hivyo napenda pia joto kwa kiasi kidogo hasa pale ninapokuwa nikifurahia shuguli za nje kama pwani, bustani au sherehe za familia. Joto hufanya maisha ya burudani kuwa ya furaha ikiwasaidia watu kushirikiana na kufurahia mazingira ya asili. Hali ya joto pia, hufanya chakula na vinywaji kuwa vya kupendeza zaidi. Hasa vinywaji baridi na vyakula vya msimu wa joto. Kwa ujumla, napendelea baridi zaidi kwa sababu hufanya mwili na akili kuwa na utulivu. Inasaidia kufanya kazi kwa ufanisi na hutoa faraja ya maisha ya kila siku. Hata hivyo, napenda joto kwa shuguli ya za burudani. Ukiongeza furaha na mshikamano katika maisha ya kijami kupendelea baridi au joto kunategemea shuguli ninazofanya na mazingira niliyopo. Lakini baridi ndiyo ninayopendelea zaidi kwa maisha ya kila siku.

Napenda aina tofauti za filamu kulingana na hisia au burudani inazo pata kwanza. Napenda filamu za hadithi za maisha halisi na zinazo elimisha. Ambazo hufundisha maadili ustadi wa maisha au changamoto zinazo kabiliana nazo watu katika jami. Filamu hizi hunifundisha uvumilivu, upendo, mshikamano na hutoa mtazamo wa kina wa maisha. Jambo linalo nisa kwa burudani. Inaweza kuwa na maana ya kijamii na kibinafsi. Zaidi ya hapo, napenda filamu za kusisimua na za adventure. Filamu hizi hufanya nihisi msisimuko na kunivutia kihisia. Na mara nyingi hunisaidia kupumzika kutokana na shuguli za kila siku. Filamu za adventure ujasusi au sayansi hufundisha ubunifu mipango na namna ya kabiliana na changamoto kwa akili wazi. Hii ni aina ya burudani inayo jumuisha hisia kufikiria na furaha kwa wakati mmoja. Pili, napenda filamu za vichekesho hasa pale ninapo hitaji kupumzika na kusahau msongo wa kazi au maswala ya kila siku. Filamu za vichekesho hufanya ni jisikie furaha ya ndani kunipa mzaha na kuondoa stress. Kucheka kupitia filamu ni njia nzuri ya kuboresha hisia na kuongeza motisha katika maisha ya kila siku. Aidha napenda filamu za historia au zinazo husu utamaduni za adunia. Filamu hizi hufundisha historia maisha ya watu wa zamani na maadili ya utamaduni tofauti. Kwa kuangalia filamu za ina hii, ninapata mtazamo mpana wa dunia.